Ndiyo, nimeifanya kazi ya kujitolea. Kuna wakati serikali yetu iliagiza watu wajitole kusaidia kusafisha mazingira yetu ya Kenya. Nami nikawa moja ya wale ambao walijitokeza ili tuweze kusaidia kwenye usafishaji wa mazingira yetu.

Sifa ya kwanza muhimu kwa kiongozi mzuri ni yule ambaye anayemwogopa mungu, pili kiongozi mzuri anazingatia maslahi ya watu wake, na tatu kiongozi mzuri anaiongoza nchi yake kwenye haki.

Napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana. Maana yake ni kuwa, nikiwasiliana na mtu ana kwa ana, ninaweza kuelewa kile ambacho ananiwasilia, na pia ni rahisi kuhisi kile ambacho anachonielezea.

Mimi ni mtu wa kumka mapema. Kwa sababu, kuamka mapema inasaidia mno. Asubuhi mapema mwili wako una nguvu na pia umepumzika na unaweza kuanza siku yako vyema. Napendelea sana mno kuamka mapema. Ili niweze kuanza kazi zangu vyema nikiwa na nguvu na akili yangu pia ikuwa imetulia. Naam.